Mimi ni mtu wa kuwahi zaidi kuliko kuchelewa kwa sababu naona muda ni kitu cha thamani sana kuwahi hunisaidia kuwa na utulivu wa akili kupanga mambo vizuri na kuepuka msongo wa mawazo unaotokana na kukimbizana na muda. Ninapowahi huhisi niko tayari na nina nafasi ya kufikiria kabla ya kuanza shughuli. Ingawa wakati mwingine hali zinaweza kufanya nichelewe, huhitaji kujifunza kutokana na makosa na kupanga ratiba yangu mapema. Kwa ujumla kuwahi hunijengea nidhamu, huongeza heshima kutoka kwa wengine na hunisaidia kuwa na maisha yaliyo na mpangilio mzuri.